Ndio, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu inanisaidia sana ku keep fit, kuwa na hali njema ya kiafi yaani na inanisaidia sana pia kupumzisha mawazo. Unajua ukitembea, unapunga hewa safi. Mambo inakua ni shwari, huyafikiri mambo mengi wakati huo. Na unapotembea pia damu inazunguka kwa mwili vizuri kwa hivyo, kutembea kwa miguu nakupenda sana.